Ninapenda rangi ya buluu kwa ukuta kwa sababu inanipa utulivu na amani. Rangi ya buluu hufanya chumba kionekana kikiwa safi hasaa kwa sababu kinafanana na bahari ama pia mto. Rangi hii ya buluu inamwanga mzuri na ina nisaidia nihisi kama nimepumzika baada ya siku ndefu hasaa nikiwa chumbani.